Ndiyo, napendelea kununua vitu mtandaoni, kwa sababu hiyo inanirahisishia, sio mimi peke yangu na kwenda tena sokoni kutafuta, lakini naweza kutumia simujanja yangu, nikaangalia bidhaa nayo itaka, kutoka kwa muuzaaji ambaye, ana uaminifu mkubwa, kulingana na marejesho ya wateja waliofanya naye kazi. Hapo pia mimi naweza kuagiza kitu kutoka kwake na nikakipata kwa hiyo na kuwa ni meokoa muda badala ya mimi kuenda kukifuata yeye mwenyewe anaweza kuniletea ikiwa muda huo mimi naendelea na kazi zangu binafsi napenda sana kuokoa muda kwa namna hiyo.